Kila siku ufanya mazoezi ya kutembea kwa kasi na kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Wakati mwingine pia hukimbia kwa umbali mfupi au kufanya mazoezi ya nguvu kama kuvuta na kupushisha. Kwa kawaida ufanya mazoezi angalia mara tatu hadi mara tano kwa wiki. Kulingana na ratiba yangu napenda kufanya mazoezi asubuhi mapema. Kwani hunisaidia kuamsha mwili na akili kwa siku nzima. Baada ya mazoezi najisikia kwenye mwenye nguvu, mtulivu na mwenye furaha. Pia hunisaidia kupunguza stress na kunipa motisha ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Ndiyo, nimiwai kwenda kwenye tamasha la muziki mara kadhaa, na kila mara ni uzoefu wa kipekee. Napenda tamasha hizi kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia muziki wa aina mbali mbali, kutoka kwenye nyimbo za kisasa hadi za kitamaduni. Mazingira ya tamasha huwa na watu wenye furaha, wakiimba na kucheza pamoja. Jambo linalo ongeza shauku na burudani. Pia ni furusa nzuri ya kutembelea sehemu mpya, kushirikiana na marafiki na kupata kumbukumbu nzuri. Baada ya tamasha, najiskia mwenye furaha na nikiwa na motisha zaidi ya kuedelea kushirikiana muziki na burudani.

Harufu ninayo penda zaidi ni harufu ya maua ya jasmini. Kila ni napo kuwa karibu na maua haya usababisha hisia za utulivu na furaha andani yangu. Napenda harufu hii hasa wakati wa asubui au wakati wa kuchukua muda wa kupumizika nyumbani au bustani. Harufu ya jasmini unikumbusha kumbukumbu za utoto wangu. Nikiwa nikicheza bustani na familia yangu. Na pia kunikumbusha kipindi cha amani na furaha ya nyumbani. Nikipata harufu hii najisikia mtulivu nikiwa na furaha na mara nyingi unifanya nifikiri kwa utulivu na uwezekano wa mambo mazuri maishani.

Ndio, napenda kuenda pwani. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia upepo safi wa bahari na kuangalia mawimbi yakicheza kwenye pwani. Napenda pia kutembelea mchanga, kukusanya mabaki ya baharini kama korai au mawe madogo. Na kusikiliza wimbi likipigia kwenye mwamba. Wakati mwingine, hufurahia michezo ya maji au kuangalia machowe yenye rangi nzuri. Pwani pia hunikumbusha utulivu na amani. Na mara nyingi nikiwa humo najisikia mchangamfu na mwenye furaha. Ni mahali pazuri kwa burudani, mapumziko na kufikiria mambo ya maisha.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia zaidi ni kufua kwa mkono. Inachosha sana wakati nguo ni mwingi au maji ni baridi. Inahitaji muda mwingi na nguvu na wakati mwingine sabuni huumiza mkono. Pia kusuza nguo hadi povu lote liishe huwa kazi ngumu. Baada ya hapo bado unahitaji kuzianika vizuri, vinginevyo haziwezi kukauka kwa haraka. Ingawa nafahamu ni kazi muhimu kwa usafi na afya huwa naifanya kwa kulazimika tu.

Ndio, mara nyingi huwa natoa sadaka au michango, kadri ninavyoweza. Naamini kusaidia wengine ni njia muhimu ya kujenga jamii yenye mshikamano na huruma. Wakati mwingine hutoa sadaka kanisani au msikitini, na nyakati mwingine huchangia watu wanaohitaji msaada kama wagonjwa au familia lilizo katika hali ngumu. Hata kama mchango ni mdogo, naamini nia njema ndiyo muhimu zaidi. Pia hupenda kushiriki michango ya pamoja, kwa mfano kusaidia wanafunzi au miradi ya mendeleo katika jamii. Kutoa hunipa furaha na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kuwajali wengine.

Napenda sana kutazama michezo ya mpira ya miguu kwa sababu ina ushindani mkubwa na huleta msisimuko wa kipekee. Mpira wa mguu unanivutia kwa sababu kila mchezo hauwezi kutabirika na timu ndogo linaweza kuwashangaza wakubwa. Pia hupenda kutazama michezo ya riadha, hasa mbio za mafasa mafupi kwa sababu zinaonyesha juhudi, nidhamu na kasi ya hali ya juu. Mchezo wa kushangaza ninaoukumbuka ni finali ya kombe la dunia ambapo bao la mwisho lilifungwa dakika ya mwisho. Na kuibua hisia kali sana. Mara nyingi napenda kutazama michezo nyumbani nikiwa na marafiki au familia.

Ndio napenda kuogelea sana. Kuogelea hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kupumzika kimawazo baada ya siku ndefu. Pia ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima kwa sababu hutumia misuli mengi bila kuchosha viungo. Napenda kuogelea zaidi wakati wa joto, hasa kwenye bwawa au baharini. Wakati niko majini, uhisi kama nimeachana na mawazo yote na kuzingatia tu harakati za mwili. Ingawa si mtaalamu, ninafurahia kujifunza mbinu mpya za kuogelea. Kuogelea hunifanya nijisikie mwenye afya, mwenye nguvu na mwenye furaha.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Mara nyingi utumia kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia na marafiki ili kuendelea kuwasiliana. Pia utumia mitandao ya kijamii kufuatilia habari, burudani na kile kinachoendelea duniani. Simu hunisaidia sana katika masomo au kazi kutafuta taarifa mtandaoni na kutumia barua pepe. Zaidi ya hayo napenda kusikiliza muziki na kutazama video wakati wa mapumziko. Kwa ujumla, simu yangu ni kifaa muhimu, kinachonisaidia kuwasiliana, kujifunza na kujiburudisha kila siku.

Mimi huenda mara moja kwa wiki pahali pa ibada, hasa mwisho mwa wiki. Kwangu ni wakati muhimu wa kutulia, kutafakari na kuimarisha imani yangu. Mbali na ibada haya ya kawaida, wakati mwngine huhudhuria pia mikutano maluum au hafla za kiroho inapohitajika. Kuenda mahali pa ibada hunisaidia kupata amani ya moyo na kunipa mwelekeo mzuri kwa maisha ya kila siku. Pia ni nafasi nzuri, ya kukutana na watu wengine, kujifunza mafundisho mapya na kujenga mshikamano ndani ya jamii ya waumini.

Napenda sanaa ya uchoraji na mziki zaidi. Uchoraji hunivutia kwa sababu unaweza kueleza hisia, mawazo na hadithi bila kutumia maneno. Rangi na michoro tofauti hunifanya nifikirie kwa kina na kuona dunia kwa mtazamo mpya. Mziki nao ni sanaa ninayo ipenda sana kwa sababu hunigusa moja kwa moja moyoni. Aina mbali mbali za mziki zinaweza kunipa furaha, kunituliza au kunitia motisha kulingana na hali yangu. Pia napenda sanaa ya maigizo kama filamu na tamthilia. Sababu huunganisha sanaa nyingi.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu, yenye heshima na ushirikiano mzuri kati ya watu. Ni muhimu kwangu kufanya kazi mahali ambapo mawazo na maoni ya kila mtu yanathaminiwa na mawasiliano yako wazi. Pia napenda mazingira yaliyo na mpangilio mzuri na yanatoa motisha kama ofisi safi au nafasi yenye mwanga wa kutosha. Uongozi unaounga mkono wafanyakazi na kutoa mrejesho chanya hunifanya nijisikie kuthaminiwa.

Napenda kuamka najua kuliko kulala mapema sana. Kuamka asubui unipa muanzo mzuri wa siku nikiwa na akili tulivu na nguvu mpya. Asubui huwa na utulivu mwingi, hewa safi na muda wakupanga mambo ya siku kabla ya pilika pilika kuanza. Wakati huo napenda kufanya mazozi mepesi au kutafakari kidogo. Ingawa wakati mwingine hulala kuchelewa, ninaona kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na mwenye tija zaidi siku nzima.

Ninapedelea kitanda kigumu kidogo kuliko kizuri sana. Kitanda kigumu hunisaidia kulala kwa usawa mzuri wa mgongo na kunifanya nisikie nikiwa tayari asubuhi. Ingawa kitanda kizuri na laini pia nicha kuvutia, mara nyingine hufanya nifanye usingizi mzito usio kuwa natija au kuamka nikiwa na maumivu ya mgongo. Kwa hivyo, kwa faraja ya afya ya mwili, kitandana chenye ngazi ya unyofu kidogo ndicho ninacho kipendelea. Hata hivyo ni muhimu pia kutumia mito bora na blanketi zinazo saidia kulala vizuri.

Napenda sana mziki wa bongo flavor na reggae. Bongo flavor univutia kwa maneno yake yanye maana na mtindo wa kisasa. Unauleta msisimuko. Huku reggae ikinipa utulivu na hisia za amani. Mwimbaji ninae mpenda zaidi ni diamond platinum kwa bongo flavor. Kwani nyimbo zake zinachanganya staili nzuri na maneno yenye hisia. Kwa upande wa reggae, napenda kusikiliza nyimbo za bob maley ambazo daima hunipa ujumbe, wa matumaini na mshikamano. Mara nyingi huskiliza muziki wakati wa mapumziko, safarini au wakati nataka kupumzika baada ya kazi. Muziki unanifanya nijisikie furaha, utulivu na motisha ya kila siku.

Ninaandari poti za kazi kwa njia ya mpangilio na mfumo ili ziwe wazi na rahisi kueleweka. Kwanza, kuchambua taarifa na data zote muhimu zinazo hitajika. Kisha kupanga hoja kuu na vipengele vya ripoti. Baada ya hapo, huandika maandishi, kwa utaratibu mzuri, kuzingatia utaratibu wa utangulizi, maelezo, maelezo ya kina, na hitimisho. Pia mara nyingine hutatua hoja kwa kutumia takuimu, chati au grafu ili kutua picha ya kweli ya hali ilioelezewa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia za kufuraisha na za kujenga mshikamano. Mara nyingi tunapanga chakula cha pamoja kama kifungua kinywa, chakula cha mchana au jioni. Ambapo tunashirikiana na kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku. Pia mimu hupenda kucheza michezo midogo nyumbani au kuenda matembezi pamoja ili kufuraia hewa safi. Wakati mungine, tunapanga safari fupi au kutazama filamu pamoja. Jambo linalosaidia kuimarisha uhusiano na kufurahia burudani ya pamoja. Zaidi ya yote napenda muda huu wa familia huwa mazungumzo ya ukweli. Kicheko na mshikamano unaongeza upendo.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara kwa mara, hasa wakati sina muda wakupika au nikiwa safarini. Chakula cha haraka huwa rahisi kupata mara nyingi, kinalaza nzuri, kama pizza, baga au samaki wakukaanga. Ingawa si chakula bora kiefe kila mara, hupendeza kwa sababu ni haraka na huburudisha midomo. Wakati mwingeo napendelea chakula cha haraka, kilicho andaliwa vizuri na viungo safi, ili kizunguze ladha na afya pamoja. Hata hivyo, napendelea pia kuanda chakula nyumbani kwa ni kinakuwa na ladha ya sili na kinaafya zaidi.

Wakati nataka kustarehe, napenda kufanya mambo yanaonipa utulivu na furaha. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki au kutazama filamu au vipindi vya televisheni ili kuondoa mawazo ya kazi au shule. Wakati mwingine, hupenda kusoma vitabu au hadithi. Jambo linalonipa faraja na kupanua uelewa wangu. Pia napenda kutumia muda nje kama kutembea au kukaa kwenye bustani ili kufurahia hewa safi na manthari ya asili. Kwa baadhi ya wakati upenda pia kucheza michezo midogo au kutumia muda na marafiki na familia. Kwani hii hunipa faraja ya ukweli na kuchangia ustawi wa akili.

Napenda sana juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu, yenye harufu nzuri na hunipa nguvu mara moja. Juisi hii pia ni nzuri kiafya kwa sababu ina vitamin C nyingi ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Zaidi ya hayo, napenda pia juisi ya papai na zabibu, kwa sababu zina ladha laini na hunipa hisia za fresha na utulivu. Mara nyingi upenda kunywa juisi hizi asubuhi au wakati wa mapumziko. Ili kunipa nguvu na kuanza siku kwa furaha na afya nzuri. Juisi ya matunda kwa ujumla, unifanya nijisikie mwenye nguvu, afya na furaha.

Shuguli ninayopendezwa nayo zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kuchunguza vitabu, makala na rasili mali mtandaoni ili kuongeza uwelewa wangu kuhusu, dunia, sayansi, historia na fasihi. Shuguli hii hunipa furaha kubwa kwa sababu kila kitu kipya nachojifunza kinapanua mtazamo wangu na kunifanya nijisikie mwenye uwezo zaidi. Zaidi ya hapo napenda pia kufanya mazoezi mwili kama kukimbia au yoga. Kwa sababu hunisaidia kuwa na afya nzuri na akili tulivu. Kwa ujumla, shuguli ninazo pendezwa nazo ni zile zinazo niletea maendeleo ya kiakili, afia na furaha kweli.

Natumia simu yangu kila siku kwa muda, wa takribani saa tatu, hadi saa nne. Kutegemea shughuli za siku hiyo. Programu ninazotumia zaidi ni WhatsApp kwa mawasiliano, YouTube kwa kujifunza na burudani, pamoja na Google kwa kutafuta taarifa mbalimbali. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya vitufe. Niliyotumia zaidi kupiga simu na kutuma ujumbe. Leo simu inanisaidia sana katika maisha yangu, kwa sababu yaraisisha mawasiliano, kazi, masomo na hata kupanga ratiba zangu. Pia unisaidia kupata habari kwa haraka na kuwasiliana watu walioko mbali. Hata hivyo, naamini ni vizuri kuzima simu au kuiweka mbali wakati wa kulala, wakati wa kula na familia au unapohitaji kupumzisha akili. Hii inasaidia kudumisha uwiano mzuri wa maisha.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia za furaha pamoja na familia na marafiki. Mara nyingi tunapanga sherehe ndogo nyumbani au sehemu tuliyoandaa kwa pamoja. Ambapo hupika chakula kizuri, kuimba wimbo za siku za kuzaliwa na kucheza michezo midogo. Pia hupenda kupokea ujumbe wa pongezi na zawadi ndogo kutoka kwa wapendwa. Jambo linaloongeza hisia za furaha. Wakati mwingine napenda kutumia siku hiyo kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya kwa mwaka ujao. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ni wakati mzuri wa kushirikiana furaha na kushukuru maisha.

Jioni yangu huwanza wakati wa kazi au shuguli za mchana kukamilika. Kawaida nikichukua muda kidogo kupumzika na kutulia. Mara nyingi huwanza sasa jioni takribani saa kumi na mbili au saa moja. Na wakati huo napenda kusoma, sikiliza muziki au kuzungumza na familia. Si kawaida kuwa na sherehe kubwa, lakini mara nyingine hupanga chakula cha pamoja na familia au marafiki wa karibu. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Kabla ya kula hujiandaa kwa kuoga kupumzika kidogo na kupanga mambo ya kesho. Wakati wa jioni unifanya nijisikie utulivu, furaha ndogo na shukurani kwa siku ilio pita ikinipa nguvu ya kuingia usingizi kwa amani.

Ningependa kuona jamii ikipata maendeleo katika sekta mbalimbali za maisha, hasa elimu, afya na ajira. Katika elimu, napenda kila mtoto awe na fursa sawa ya kusoma shule bora na kupata vifaa vya kujifunzia. Katika afya, ningependa miundo ya afya iwe bora na huduma za hospitali zipatikane kwa haraka kwa wote. Pia napenda jamii iwe na fursa za ajira, zinazolipa vizuri. Ili watu wawe na maisha bora na kuweza kujitegemea. Zaidi ya hayo, ningependa kuona jamii yenye mshikamano, usawa na heshima kati ya watu, ambapo kila mmoja anahisi amani na huru kueleza mawazo yake.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ya aina ya drama, ambayo inaitwa The Pursuit of Happiness. Ninaipenda kwa sababu inaeleza hadithi ya kuhamasisha kuhusu, mtu anaye kabiliana na changamoto kubwa lakini haachi kuamini ndoto zake. Mara ya kwanza nilipo iona, nilihisi mchanganyiko wa huzuni na msisimuko. Na ilikuwa siri ya kufuata kila hatua ya mhusika. Nilielezewa na rafiki yangu ambaye alipendekezea, kuangalia filamu hii. Na tangu wakati huo nimeipenda sana. Kwa hakika, nigependa kuiona tena kwa sababu kila mara ninapo iona, hunipa motisha mpia, matumaini na kumbusho la muhimu wa uhumilivu na juhudi katika maisha.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana nafasi na mahitaji yaliyopo. Mara nyingi hujitolea kushiriki shughuli za usafi wa mazingira. Kama kusafisha maeneo ya umma au kupanda miti. Pia hushiriki katika mikutano ya kijamii au vikundi vya maendeleo ambapo, tunajadili namna ya kuboresha maisha ya watu katika eneo letu. Wakati mwingine husaidia kutoa ushauri, muda au rasilimali ndogo kwa wale wanaohitaji msaada. Zaidi ya hayo napenda kushiriki katika shughuli za kidini au za vijana sababu hunisaidia kujenga mshikamano, maadili, maadili mema na uelewano mzuri ndani ya jamii.

Inaboresha naje michakato ya kazi kwa kupanga, kupanga upia na kutumia mbinu zinazo ongeza tija. Kwanza kupima hatua zote za kazi ilikuelewa nisehemu gani zinachukua muda mwingi au hazina ufanisi. Baada ya hapo kupanua au kurahisisha hatua hizo kwa kutumia teknolojia, zana za kisasa au mbinu bora za usimamizi wa muda. Pia kupenda kuzingatia maoni ya wenzangu wa kazi. Kwani mara nyingi wanaweza kutoa ma pendekezo muhimu ya kuboresha kazi.

Kabla ya kujiandaa kwa mkutano, kwanza unachambua agenda au mada itakayojadiliwa ili ujue ni maandalizi gani yanayoitajika. Kisha kufanya utafiti wa kina ili kuwa na taarifa sahihi na mifano ya kuunga mkono hoja zangu. Pia kupanga nyaraka, ripoti au slaidi za kuwasilisha ikiwa ni lazima. Kabla ya mkutano, kujipanga kitaaluma kama kuvaa mavazi yanayofaa kuhakikisha simu na vifaa vingine vinafanya kazi na kuzingatia muda wa kuwasili. Zaidi ya hapo, kufanya mazoezi kidogo ya kuwasilisha hoja ili kuwa na ujasiri na uhakika wakati wa kuzungumza.

Napendelea mahali pa kimya kuliko mahali pa kelele. Mahali pa kimya hunipa nafasi ya kutafakari, kusoma, au kufanya kazi kwa utulivu bila usumbufu. Mimi hupenda pia kutumia utulivu huu kupumzika au kusikiliza muziki kwa utulivu. Kwa upande mwingine, mahali pa kelele mara nyingi hunichosha na kusababisha usumbufu wa akili. Jambo linaloweza kupunguza tija na furaha hata hivyo mara nyingine kelele ndogo kutoka kwa watoto wanaocheza au sherehe ndogo inaweza kuwa ya furaha na kuleta hisia za maisha. Lakini kwa ujumla kimya ndicho ninachokipendelea kwa ajili kina utulivu na amani ya akili.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiasi fulani. Hesabu hunivutia kwa sababu hunifundisha kufikiri, kwa mantiki, kupanga hatua na kutatua matatizo kwa utaratibu. Napenda zaidi maswali ya hesabu yanayohusiana na maisha ya kila siku, kama kupanga bajeti na kuchambua takwimu. Sababu ninaona matumizi yake moja kwa moja. Ingawa wakati mwingine hesabu zinaweza kuwa ngumu na kuchosha, ninahisi kuridhika sana ninapofanikiwa kupata jibu sahihi. Kwa ujumla, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kukuza uwezo na kufikiri na kufanya maamuzi sahihi.

Ninapo shambulia mabadiliko kazini, kwanza nachambua kwa makini sababu na malengo ya mabadiliko hayo. Kisha nafikiri jinsi yatakavyo athiri kazi yangu, timu na jumla ya shirika. Mara nyingi, nafanya mpango wa jinsi nitakavyo kabiliana na mabadiliko ikiwa ni pamoja na kujifunza ujuzi mpya au kubadilisha mbinu za kazi. Pia napenda kuzungumza na wenzangu na viongozi ilikuwelewa mabadiliko vizuri, na kushirikiana kwa usahihi. Kwa ujumla, napendelea kukabiliana mabadiliko kwa mtazamo chanya, kuona fursa ndani yake na kutumia mabadiliko hayo kuboresha ufanisi na maendeleo kazini.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza shule na kufanikiwa kupata cheti. Tukio hili lilikuwa la maana sana kwangu kwa sababu lilionyesha matokeo ya juhudi, uvumilivu na nidhamu kwa muda mrefu. Nakumbuka furaha niliyo hisi pamoja na familia yangu, hasaa walinipongeza na kunitia moyo. Tukio hilo lilinipa kujiamini na kunifanya nione kuwa ninaweza kufikiria malengo yangu nikijituma. Pia lilifungua mlango wa fursa mpya kama kuendelea na masomo au kutafuta kazi. Hadi leo, tukio hilo hunikumbusha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kutoacha ndoto zangu.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunipa furaha na utulivu kwa sababu ya rangi zake nzuri na harufu nzuri. Napenda kuona maua ya kichanua bustanini au kupanda ndani ya nyumba. Kwa sababu huleta hisia ya uzuri na uhai. Baadhi ya maua ninayo penda ni waridi na alizeti. Kwa sababu yana rangi zinazo vutia na maana nzuri. Maua pia hunikumbusha umuhimu wa asili na kutengeneza mazingira. Kwa ujumla, maua hunifanya nijisikie nikiwa na amani na furaha.

Mchezaji bora wa mpira kikapu niliyejua ni Lebron James nampenda kwa sababu anamchanganyiko wa nguvu, ujuzi na akili ya mchezo ambayo humfanya kuwa mchezaji wa kipekee. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu niliona ambapo alifunga pointi nyingi kwa hatua muhimu za mwisho na kuleta ushindi kwa timu yake dakika za mwisho. Ujuzi wake unaojitokeza ni pamoja na kasi ya mwili. Usahii wa kurusha mpira kuzingatia mchezo wa akili na uwezo wa kuongoza timu.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Napenda embe kwa sababu lina ladha tamu, harufu nzuri na linaweza kuliwa kwa njia mbalimbali. Linaweza kuliwa kama ilivyo, kutengeneza juisi au kuongezwa kwenye saladi. Pia embe lina virutubisho muhimu kama vitamin A na C. Ambavyo ni vizuri kwa afya ya mwili. Zaidi ya hayo, embe hunikumbusha wakati wa kiangazi na furaha ya kula matunda mapya kutoka shambani.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na uwajibikaji. Nidhamu na uwezo mzuri wa kupanga kazi. Napenda kumaliza majukumu kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Pia nina uwezo mzuri wa kufanya kazi kwa timu, kusikiliza maoni ya wengine na kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja. Niko tayari kujifunza mambo mapya na kukubali mabadiliko. Jambo linalonisaidia kukua kitaaluma. Zaidi ya hayo, nina mawasiliano mazuri kazini ambayo hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi kutatua changamoto kwa ufanisi.

Ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa hisabati katika shule ya sekondari. Alikuwa mwalimu mwenye nidhamu lakini pia mwenye moyo wa kuelewa wanafunzi. Alijitahidi kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo hata kama ilibidi arudie mara nyingi. Kilichonigusa zaidi ni jinsi alivyo tutia moyo tusikate tamaa hasa pale somo lipo onekana gumu. Mwalimu huyo alinifundisha siyo tu hesabu bali pia umuhimu wa bidii vumilivu na kujiamini. Hadi leo ninamkumbuka kwa heshima kubwa.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli, hunipa furaha na kunisaidia kufanya mazoezi ya mwili kwa njia rahisi na ya kufurahisha. Napenda sana kuendesha baiskeli asubuhi au jioni, wakati hewa ni safi na mazingira ni tulivu. Pia hunipa nafasi ya kutafakari na kupunguza msongo wa mawazo. Mbali na hilo, baiskeli ni njia rafiki kwa mazingira na hunisaidia kuokoa gharama za usafiri. Kwa jumla, kuendesha baskeli hunifanya nijisikie mwenye afya, huru na mwenye furaha.

Napenda kununua vitu sokoni na kwenye maduka makubwa. Sokoni napenda kwa sababu bidhaa huwa mbichi, hasa matunda na mboga na pia unaweza kujadiliana bei. Maduka makubwa nayo hunivutia kwa sababu yana mpangilio mzuri na bidhaa nyingi sehemu moja. Jambo linalo okoa muda. Wakati mwngine, nanunua pia mtandaoni. Hsa vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi karibu. Kila mali ni nafaida yaki, lakini kwa ujumla napenda mahali palipo na beinafu, huduma nzuri na bizabora.

Ninalea nywele zangu mara kwa mara. Kwa kawaida mara moja au mbili kwa wiki. Naosha nywele kwa shampoo inayofaa aina ya nywele zangu. Kisha natumia mafuta ili ziwe laini na zenye afya. Pia napenda kuchana nywele kwa upole na kuepuka kuzishughulikia sana ili zisikatike. Mara nyingine huenda saluni kwa matunzo maalum kama kusafishwa au kusukwa. Kuziangalia nywele zangu hunifanya nijisikie nadhifu nikiwa na kujiamini na mwenye afya nzuri.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumbani. Ninakipenda kwa sababu ni mahali pa faraga na utulivu. Ambapo naweza kupumzika na kuwa peke yangu. Kinachokifanya kipendeke ni mpangilio wake mzuri. Kitanda chenye faraja na mwanga laini unaonisaidia kutulia. Mara nyingi hufanya shuguli kama kusoma, kusikiliza muziki. Eo kupumzika baada ya siku ndefu. Pia ndipo ninapojianda kulala kutafakari mambo ya siku iliopita. Nikiwa ndani ya chumba hicho, huhisi amani, faraja na usalama. Jambo linalonisaidia kurejesha nguvu na mawazo chanya.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Hasa ninapokuwa nyumbani au kazini. Hunisaidia kuona vizuri bila kuumiza macho na hufaa kwa shughuli nyingi kama kusoma, kufanya kazi au kupumzika. Mwanga mkali sana wakati mwingine hunichosha macho na kunifanya nikose utulivu. Kwa hivyo, mwanga wa kati hunipa mchanganyiko mzuri wa faraja na muonekano mzuri wa mazingira.

Kwa maoni yangu, sifa mzuri kwa kiongozi mzuri ni uwaminifu, mawasiliano mazuri na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mfano kwa kuigwa kwa vitendo vyake na maamuzi yake. Pia ni muhimu awe na maono ya wazi na aweze kuwahamasisha wengine kufikiria malengo ya pamoja. Unyenyekevu na haki ni sifa nyingine muhimu, sababu husaidia kujenga heshima na imani indani ya timu. Zaidi ya hayo, kiongozi nzuri anapaswa kuwa tayari kujifunza, kubali maoni tofauti na kufanya maamuzi kwa busara hata katika nyakati ngumu.

Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi kuliko jioni. Asubuhi ni wakati mzuri kwa sababu mwili bado haujashughulika na shughuli za siku. Na hewa safi hunisaidia kuamka vizuri na kuwa na nguvu. Napenda kufanya mazoezi mepesi kama kukimbia, kufanya yoga au mazoezi ya viungo ili kuanza siku nikiwa na akili na mwili tayari. Hata hivyo, mara nyingine nikiona ratiba yenye shughuli nyingi nafanya mazoezi jioni ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Mazoezi haya hunifanya nijisikie, mwenye afya, furaha na nguvu za kuendelea na shughuli za siku.

Ninajihisi mchanganyiko kuhusu wasilisho. Mara nyingi nahisi msisimuko na motisha. Hasa nikiwa na taarifa nzuri na maandalizi ya kutosha. Kwa sababu huchangia kujieleza na kushiriki wengine mawazo yangu. Hata hivyo wakati mwingine nahisi wasiwasi au hofu kidogo. Hasa pale nikiwa mbele ya watu wengi au nikiwa na muda mfupi wa maandalizi. Ila kupunguza hisia hizi, napanga hoja zangu mapema, nafanya mazoezi ya kuzungumza na kuzingatia kupumua vizuri wakati wa wasilisho. Mwisho wa siku, wasilisho huniletea kuridhika kubwa pale ambapo ujumbe wangu unafikia vizuri kwa wasikilizaji.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya shughuli za ndani au zile zinazopunguza mwanga na joto moja kwa moja. Mara nyingi napenda kusoma, kusikiliza muziki au kutazama filamu nyumbani ili kupumzika. Pia napenda kunywa kinywaji baridi kama maji au jusi ili kudumisha mwili wenye afya. Wakati mwingine naupenda kuenda sehemu zenye kivuli kama bustani au kivuli cha miti ili kufurahia hewa safi bila joto kali. Zaidi ya hayo napenda kuvaa mavazi mepesi na kutumia kofia au miwani ya jua pale ambapo ni lazima kutoka nje.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na woga wa maneno. Napungukiwa na watu wanaoongea bila kuzingatia hisia za wengine, kujaribu kudhihaki au kudharau juhudi za wengine. Pia tabia ya kuchelewesha mara kwa mara au kutotimiza ahadi na inanisumbua. Kwasababu, huadhiri mipango na ratiba zangu. Tabia hizi zinanifanya nijisikie kuchoshwa au kuchukizwa. Na mara nyingine kupunguza motisha yangu kushirikia na mtu huyo. Kwa ujumla, heshima uwajibikaji na uwazi ni mambo muhimu sana katika tabia za watu yanayo nifaa na kunifanya nijisikie vizuri.

Ili kudumisha afya bora, napenda kuzingatia mchanganyiko wa mazoezi, lishe bora na mpumziko ya kutosha. Mara kwa mara nafanya mazoezi kama kukimbia, kufanya yoga au mazoezi ya viungo, hili kuimarisha mwili na kuongeza nguvu. Katika lishe, napendelea kula, matunda, mboga na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia napunguza vyakula vya sukari vingi au mafuta mengi. Kwa mapumziko, nahakikisha kulala masaa ya kutosha na kupumzika wakati wa kazi au shule. Zaidi ya hayo, napima afya mara kwa mara na kufuata shauri wa daktari. Njia hizi zote husaidia kudumisha mwili wenye afya.

Napenda mkate wa aina ya ngano nzima kwa sababu ni wenye afya na hutoa nguvu za muda mrefu. Una ladha nzuri na unaweza kula pamoja na siagi, jamu au vyakula vingine vya asubui. Zaidi ya hayo, napenda pia mkate wa maziwa kidogo au mkate wa toast kwa kuwa ni raisi na unaweza kuwa sehemu ya chakula cha haraka. Kwa ujumla, mkate huu hunipa nguvu, afya na furaha kidogo wakati wa kula.

Mfuatiliaji wangu wa TV ni BBC na National Geographic. Napenda BBC kwa sababu hutoa habari za haraka, za kina, na zinazotegemewa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. National Geographic hunivutia kwa sababu hutoa vipindi vya elimu, hasa kuhusu sayansi, wanyamapori na utalii. Vinavyonifungua mtazamo na kunifundisha mambo mapya. Zaidi ya hayo, mara nyingine kupenda pia kutazama kipindi cha televisieni za burudani au filamu za elimu. Kufuatilia mfereji huu huisaidia kuwa na ufahamu wa mambo ya dunia na pia kuniburudisha kwa njia yenye faida.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, kwanza napanga kazi yangu kwa kipaumbele, kuhakikisha ninaanza na shughuli muhimu zaidi. Napenda kutumia ratiba ya kila siku na kuweka muda maalumu kwa kila jukumu. Jambo linalo nisaidia kuondoa usumbufu na kuchanganya mambo. Pia napunguza vipengele vinavyoweza kuniacha nikichelewa au kupoteza muda, kama simu au mitandao ya kijami wakati wa kazi. Mara nyingine napanga malengo madogo madogo yanayonifanikisha lengo kubwa. Ili kuwa na maendeleo kila wakati zaidi ya hayo nafanya mapumziko mafupi wakati wa kazi ili kudumisha umakini na nishati.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ninayokumbuka ni wakati wa sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa nilipokuwa mdogo. Nilikuwa na marafiki wa karibu na familia karibu yangu. Tukicheza michezo, kuimba wimbo wa siku ya kuzaliwa na kusherehekea pamoja. Kilichonifanya kumbukumbu ili kuwa maalum ni furaha isiyo na kifani niliohisi. Pamoja na upendo ya mshikamano, wa watu walio kuwa karibu nami. Pia zawadi ndogo nilizopokea na vionjo vya chakula nilivyopenda, niliongeza hisia hizo.

Kumbukumbu ya kutisha ni nayo kumbuka ni pale nilipopotea njia wakati nikiwa safarini kijijini. Nilihisi hofu kubwa kwa sababu si kujua ni wapi niko na muda ulikuwa wa mapambano ya kupata njia sahihi. Nili jaribu kukaa mtulivu, kuuliza watu walio kuwa karibu na kufuata alama ndogo ndogo zilizo kuwa zimebomolewa na wakazi wa eneo hilo. Tukio hili linifundisha umuhimu wa utulivu kujiamini na kuwa makini kila wakati wa kusafiri.

Napenda kuwapokea wafanyakazi wapya kwa njia ya kirafiki na ya kuwafahamisha. Kwanza nawasalimu kwa moyo mkunjufu na kuwapa muda wa kujitambulisha. Baada ya hapo, napanga muda wa kuwafahamisha kuhusu kanuni za kazi. Utaratibu wa ofisi na matarajio ya kazi. Mara nyingine nafanya mazungumzo ya kikundi ili wafanyikazi wapya, wajisikie sehemu ya timu, na kuwashirikisha katika shughuli ndogondogo za kazi ili waweze kujifunza kwa vitendo. Zaidi ya hayo, napenda kuwa karibu ili, kujibu maswali yao na kutoa msaada pale wanapohitaji.